Ninapotaka kustarehe mimi kupenda kusoma kitabu, ama kusikiza muziki ninayoupenda, ama pia kutembea baharini kwenye maji ni nahisi upepo usoni, sa zingine jua ina nifanya na jihisi vizuri, na pia kwa kutembea na kuongea na watu, watu tofauti na inanifanya nahisi vizuri.

Swali hii inapendeza sana. Mimi ninapenda kusimamia. Napenda kuwa kiongozi. Kuongoza na mfano wangu. Inanifanya pia ninajielimisha. Ninapofundisha wenzangu. Ninapo elimisha. Ninapo ongoza. Pia mimi mwenyewe ninajielimisha kutokana na hayo mambo.

Ndiyo, inapenda kupiga chombo cha mziki, sana sana ngoma. Ngoma inanifanya, nikipiga, nina ninajihisi kucheza, nina jihisi kuna nguvu, inatokana kwa hiyo ngoma, nikipiga, inanipatia motisha, inanipatia nguvu na utamaduni, inautokana kwa hiyo ngoma, ninavocheza.

Ujuzi ngependa kujua ni ya teknolojia. Ujuzi hii ni ya muhimu sana. Sana sana kwangu. Ina nifanya ninajua vitu mengi, vitu za kidini, vitu za kiteknolojia kupitia simu, kupitia mtandao. Na pia nimeshawahi, nimekuwa nikifanya, nikijifunza uteknolojia kwa hali mbali mbali. Na pia nimeona matokeo mzuri sana. Na hali yoyote tu ni njema kujua, kujifunza uteknolojia. Haina wakati mbaya, hauna wakati wowote, wakati wowote ikutusawa.

Tukio muhimu kwa maisha yangu saa hizi ni Tukio nimi mwenyewe kibnafsi. Mimi mwenyewe kibinafsi nimejifunza njia mingi, njia kujitegemea, njia ya kujifundisha kupitia watu na pia mimi kibnafsi. Mimi mwenyewe nilivyo, ninajihisi niko kamilifu vilivo nilivyo. So kibnafsi mwenyewe ninanguvu na ninauwezo kufanya kitu yote ninacho hitaji.

Mimi hupenda kupiga picha. Na kwenye siku naweza sema napiga picha zaidi ya mara ishirini. Napenda kupiga picha. Nikiwa nimetoka kwenye nyumba, barabarini. Nikipatana marafikizangu mpaka tupige picha. Nikipika chakule na piga picha. Nikivaa nguo wa mzuri, nikitengeneza nywele na piga picha kila mara.